Hujambo, nimejaribu kujifunza lugha mbili kwa miaka michache iliopita na hizi ni kifaransa pamoja na kiispania ama Spanish na naweza kusema kwamba sijafanikiwa vile ambavyo ningependa kwa hivo naweza kusema kwamba kama kuna lugha moja ambayo ningependa kujifunza na niweze kupata ufasaha wa kukuzungumza lugha ile nitasema ni lugha ya kifaransa na ni ari ambayo nimekuwa nayo kwa muda ila katika maisha kuna mambo mengi kwa hivo wakati mwingine najaribu kujifunza lakini kwa sababu ya shughuli nyingine nyingi za kufanya hapa na pale labda muda wa kujifunza unakuwa mchache mno lakini kimsingi ni na ari ya kujifunza lugha hiyo asante.

Hujambo, naweza kusema ndio napenda kuendesha baisikeli na nilijua kuenda mahali, nilijifunza kuendesha baisikeli miaka mingi iliopita. Na wakati ule kuendesha baiskeli lilikuwa jambo ambalo lilinifurahisha sana. Na vile vile katika miaka hiyo ya ilikuwa njia ya kusafiri kutoka mahali hadi pengine. Lakini sasa hivi mambo ni tofauti manake kimsingi, baisikeli sasa si chombo cha usafiri, mambo yamegeuka kidogo na sasa baisikeli ni chombo cha mazoezi. Kwa hivo naweza kusema kwamba japo mambo haya yamebadilika, lakini bado napenda kuendesha baisikeli kwa sababu ya manufaahiyo, kwa manufaa hayo ya, ya kufanya mazoezi, ya kufanya mwili, usikie vizuri ama uhisi vizuri kwa hivyo ndiyo. Napenda kuendesha baiskeli. Asante.

Kwa sasa wanyama wa ndege ambao nimefuga kando na mifugo ni mbwa na paka lakini naweza kusema kwamba iwapo nitapata fursa ya kufuga mnyama wa porini. Nafikiri nitapenda kufuga simba ama chui. Na ni kwa sababu kwa kijumla tu nawapenda wanyama hao. Napenda kwamba ni wanyama shupavu na jasiri sana na ni wanyama ambao, jinsi ambavyo nawatazama mimi ni kama ni mbwa wakubwa ama ni mbwa ambao wana uwezo mkubwa, wa kuishi porini, wa kuwinda wanyama wakubwa na mambo kama hayo kwa hivo, iwapo nitapata fursa ya kufuga mnyama wa porini itakuwa simba ama chui asante.